Nafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, unapozungu kuwa ama kujihusisha na watu wenye hisia, watu wenye tajriba, watu wenye maoni, watu wenye goli kama zako, watu wenye kupanga kama wewe, watu wenye wanataka kupata ambaye pia untakupata, watu ambaye munashare the same interest.

Nini kujiandaa kwa mkutano, unajaribu kuangalia mbele, unajaribu kuangalia mazuri na mabaya ya ya lile mkutano, unajaribu kujianda liwezekanavyo, unajaribu kutokea na bajeti na kuangalia ni nini utahitaji, ni nini hautahitaji, ni nini litakua muhimu ili mkutano iweze kufanyika kwa ufasaha na vizuri.

Kuna penda mahali pa kimya au pa kelele?, inadependi, inadependi. Kuna siku inadependi na tukio, inadependi na shughuli. Kama ni shughuli ambalo halitaki kelele? Ndiyo. Kama ni shughuli ambalo, lakini mini mtu mtulivu, so I think na prefer mahali pame kimya.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa ama kuwahi? Mimi ni mtu ambaye huwahi, mimi ni mtu ambaye naezatokea ata mapema So, yea, mimi ni mtu ambaye huzingatia muda wake, mimi ni mtu ambae uzingatia wakati So, ni ngumu sana mimi kuchelewa mahali ama tukio, so, yeah.

Je, unapenda kuchora ama kupaka rangi? Nikiwa mdogo nilikuwa napenda kuchora Kwa sasa I think nimepoteza hilo kutu marabu ile kutaka kujua kuchora sana, kwa sasa ningependa kujua kupaka rangi ni kitu ambalo sijawahifanya, ni kitu ambalo naezataka kujua.

Unapenda kufanya kazi gani peke yako au na wengine Mi hufanya kazi mingi, mi hufanya shughuli nyingi Mi ni mtu ambaye napenda timu so yeah, iwapo ni shughuli ambaye tutafaidika ama kufanikiwa kama timu Mimi hupenda, mimi hufanya.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai chai yangu mostly mimi hupenda iwe na tangawizi na sukari ya kutosha Napenda kuanda wakati wa asubuhi na sa zingine mimi huongeza maziwa Napenda kuikunywa asubuhi kwa nyumba au kazini nahisi jinsi gani Unahisi kume kuwa na jeti ganii?